Mara nyingi kile kinachofanya mazingira ya kazi kuwa mazuri ni hali njema ya kazi hali ya kazi kuwa mazuri sana kufanya ukuwe na mazao ya hali ya juu sana pale kazini. Na mazao hayo yanapokuwa mazuri nayo pia unapata motisha sana kwa sababu uko na mazingira mazuri sana ya kazi.

Jambo muhimu niliofundishwa ni rafiki yangu, fulani, ambaye alifunza jinsi ya kufanya kazi mtandaoni na kulipwa. Mimi nlipoanza kufanya kazi mtandaoni na kulipwa, imekuwa ikini saidia sana kwa sababu nimeweza kupata jinsi ambayo naeza jikimu maishani na hata pia si raisi sana nilale njaa. Kwa sababu napata vile naeza jikimu kwa kufanya kazi muhimu sana ya kidigitali.

Ninakipawa cha kukunywa uji moto na ugali baridi. Hiyo ni kipawa changu speciali ambayo mungu amenipatia. Na tena hapo nimekuwa nikienda kwa michezo ya kukula ambapo nimekuwa nikukunywa uji moto sana na ugali baridi. Nikipawa yangu mashuhuri ambayo nimekuwa ikinisaidia sana.

Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia zaidi ni yale mafunzo ya kiteknolojia ambapo nimeweza kuwa na ujulisho zaidi kuhusu teknolojia na kwa muhimu sana mfumo wa AI ambayo imeniwezesha sana kujua vitu vingi na hata kuwa tayari kufanya vitu kwa wakati wa kisasa.

Mara nyingi mimi hupenda kula ugali kwa sababu ugali inanipatia nguvu zaidi. Nguvu ya kupita kiasi ambayo itakuwezesha kufanya vitu zote mara mingi. Ilhali wali wali haina nguvu vile. Ugali ndio iko na nguvu zaidi. Na ni mlo mzuri sana, tamu sana na tena wa kupendeza. Na mara nyingi mwili huizoea vizuri sana.

Mimi mara nyingi hupenda kuvaa nguo za kazi nguo za kazi kama shati na shati na long'i ama hata trouser. Na ninapenda pia kuvaa nguo ambazo zimeniacha vizuri. Ndiposa hata nikitembea nahisi vizuri. Na ninahisi niko na ujasiri wa hali ya juu.

Mimi mara nyingi napenda kusimamiwa, mimi sipendi kusimama, napenda nikisimamiwa kwa sababu nikisimamiwa, inaonyesha kwamba mimi ni mtu wa hadhi ya juu sana, na kwamba watu wananipa heshima ya hali ya juu, na hiyo ndio maana mimi sipendi kusimama kwa sababu niko na pesa zaidi.

Mimi hupenda aina ya keki kama zile za chocolate. Napenda deep chocolate. Hiyo ndio aina ya keki ambayo napenda sana. Deep chocolate ni tamu sana. Na kwanza ikiikewa ma strawberry pale juu. Hukuanga tamu sana. Na yenye ladha tamu ya kupendeza mara nyingi. Tamu sana.

Wakati wote ninapopokea vitisho vya mtandao, mimi hupuuza yale vitisho baridi kwa sababu najua hazina maana chochote. Na tena wale wanaonitisha ni watu ambao hawana maana hata kidogo. Na mara nyingi, mimi huwabloki pale na kuendeleza shughuli. Jinsi zinavyofaa mara nyingi.

Ushauri ambao ningependa kupea mtu mwingine ni kwamba wakati wote unafaa kuishi kwa amani na wenzako. Na hata pia kuwa binadamu mwenye utu. Kwa sababu utu usaidia sana katika maisha. Na wakati mwingi unapo ishi kwa amani na kuwa na utu. Na kwa hivyo watu watakupenda. Na hata wewe utapata uko na maisha mazuri sana.

Mimi mahali nataka nifike katika kazi yangu ni kukua katika kiwango cha juu kabisa pale ambapo naeza kuwa kiongozi kiongozi mashuhuri sana ambaye ana ujuzi kikamili katika kazi lile ninalofanya mi ndo nakuwa kiongozi ambaye nikona ujuzi zaidi pale kazini.

Ningependa kuwa na uwezo wakufanya vitu ambavyo bidamu hawezi fanya. Kama vile Yesu alivyo kwa nafanya ma miracles. Sasa mi pia ningependa kuwa na huu uwezo ama ujuzi wakufanya miracles. Ndiposa niwezi hata kubadilisha maji kuwa damu, niwezi hata kuponya watu na nikue na nguv zaidi kama Yesu Kristo.

Ndivyo, mimi hutumia mitandao ya kijamii. Na mitandao ya kijamii ni mzuri sana, inafanya, mawasiliano inakuwa kwa njia ya haraka sana. Na tena pia ina unaeza kupata, kujielimisha, ama hata kujifunza mambo mengi sana kule mtandaoni wa kijamii.

Si zile vigumu sana, ni rahisi na unapotia bidii basi takhmini za kazi zitaeza kwa vizuri na ni vizuri sana zikiwa vizuri na raisi kwa sababu kazi inakuja kwa mzuri na kunaendelea vizuri sana.

Sasa mitandao mimi hutumia kama wakati wa masaa manane kwa siku. Masama nane kwa siku kila siku. Masaa manane kwa siku kila siku. Kwanzia saa tisa. Kwanzia saa tisa asubuhi masaa ya Afrika mashariki. Mpaka saa nne usiku wakati wa.

Ndivyo, mimi upenda kula popcorn, popcorn chakula, tamu sana, tena ya kuburudisha zaidi. Na ni moja hapa ya chakula, zile za haraka, tamu tamu na usaidia sana katika haraka za popcorn, wakati wote inapo itajika.

Mii ujifunza mambo mengi kwa kusoma ama kwa kutazama. Na ninapo soma ama kutazama. Basi mimi hukua na hukua. Bazi mimi huweza kukua na ukumbusho. Wa yale niliosoma ama hata kutazama.